So mtu ambaye anayenifundisha jambo muhimu labda ni mamangu pale ambapo ananishawishi kufanya mambo ambaye yatakayo nisaidia maishani walimu wangu pia wananishawishi ambavyo labda nitaweza kuhakikisha kwamba maisha yangu yamekuwa ni maisha ambayo ni mema.

Naam, mimi hufanya labda majuhudi tofauti, tofauti pale kazini ambapo ninapotumia tarakilishi yangu. Na hivi ninapohitaji msaada katika pale tarakilishi mimi huweza labda kumwambia yule kiongozi wetu kwamba mtu ambaye anayetusimamilia kwamba nimeweza labda kupatikana na shida kiasi na nini.

Mimi napenda sana sana labda maembe, juisi ambayo imetengenezwa kutumia maembe pale, manake mimi hupenda maembe kama tunda na pia mimi hupenda embe kama juisi pale, manake ni tunda ambalo nitamu na linaweza likanifaidi katika virutubishi vyangu vyamwili.

Mimi sana sana huoga mara mbili kwa siku maanake naona kwamba ni lazima mtu akae akiwa msafi pale. Maanake nikioga asubuhi nishinde katika kazi niifanye mazoezi najisikia kwamba nina jasho jingi. Hivi nikiweza kuoga pale mara mbili kwa siku napata kwamba nipo safi.

Mimi huakikisha kwamba nimeweza kutokea wakati ambao unaofaa. Na hakikisha kwamba labda kiwango cha kazi ambacho nilikuwa nimejiahidi kwamba nitaweza kumaliza nimehakikisha kwamba nimemaliza. Na pia naharakisha na hakikisha kwamba nimeweza kutimiza malema.

Naam mimi napenda kuimba sana pale Naimba kanisani, naimba bafuni, naimba nikiwa peke yangu. Hivi wimbo unanifanya kujisikia mtu ambaye labda. Ana furaa sana hivi napenda kuimba, napenda kucheza, na napenda sana sana wimbo ambao umetungwa na watu ambayo unawapenda.

Mahali pa historia ambapo mimi ningependa kutembelea labda iwe ni pale kwenye maktaba kuu ambayo ilikuwa ya vitabu vya kitambo. Hivi ningependa sana kwenda labda kuvizuru vile vitabu na nikaona ambavyo watu waliweza kuandika pale maanake.

Mimi sana sana hupenda kununua vitu ambavyo mimi na vipenda. Kama pale labda mikufu, labda nikaweza kununua sam, labda nikaweza vinunua viatu. Hivi napenda sana kujinunulia vitu. Manaake mimi nasikia kwana kwamba kazi yangu haijaweza kupotea bure. Hivi nikijinunulia vitu.

Mimi napenda keki ya velvet, pale ambapo labda keki ya velvet ambayo ni nyekundu. Hio ndiyo keki ambayo mimi hupenda sana naikaweza labda kuwekwa sukari hapa juu ambayo ni ya rangi nyeupe. Hivi na furahia sana hile keki maanake na isikia kwamba si keki ngumu.

Utaratibu wangu wa jioni sana sana huanza pale labda mwendo wa thenashara pale ama saa kumi na mbili pale jioni hivi najipata kwamba hizo masaa nakuanga katika harakati zangu za kufanya mazoezi hivi baada ya kufanya mazoezi naweza kupata kula chakula cha jioni nikishakula nakunywa maji na afu na.

Mimi ungoja barua pepe mara kwa mara, manake mimi labda ni mtu ambae labda. Ameweza akazuru dunia kwa jicho dingine na nimeweza nikatambua kwamba labda. Kutafuta kazi katika kampuni tofauti tofauti inanihitaji kutumia barua pepe hivi na zingoja mara kwa mara.

Mara kwa mara mimi husimamia watu na mara kwa mara mimi husimamiwa katika labda juhudi tofauti tofauti ama kazi tofauti tofauti ama mpango wa kazi ambao upo hivi mimi napenda kusimamia napenda kusimamiwa hivi hakuna mahali ambapo siwezi nikafanyia kazi.

Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi ambayo ni nyekundu mimi napenda rangi nyekundu na sanasana utanipata kwamba nimeweza kuvalia labda shati ama nikaweza kuvalia labda kofia ambayo ni nyekundu manake mimi napenda ile rangi kwa sana ndio maana mimi.

Naam, nimewahi kushiriki mashindano pale ambapo tulikuwa tunashindania kikombe cha mpira wakandanda pale. Tulibeza kushindana na tukaweza kuibuka washindi. Ili tukaweza kupatiwa kile kikombe cha ushindani.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi nikawishi kisipo, labda simu, ambayo simu labda hunisaidia katika mambo mengi, inanisaidia katika mawasiliano, inanisaidia katika kujua ambavyo labda taifa inaendele, inanisaidia labda kuseti pale alarm ya asubuhi.

Shughli zangu za weekend sana sana huwa pale labda pale jumamosi mimi husika sana sana katika kazi na pia jumapili napata labda kujiburudisha pale na enda katika labda mazingira ambao sijaweza kuwepo.

Msimu wa mwaka ambao mimi hupenda zaidi labda ni mwaka ukiisha pale ambapo kuna sherehe nyingi pale disemba. Unapata kwamba kutoka hii sherehe hadi hii nyingine inachukua siku mbili hivi napenda labda sana mwaka ukiisha pale ile mwezi wa mwisho ambao mwaka huweza kuwa ukiisha.

Amimi sana sana ufanya kujiandaa kwa mkutano kwa kuweza labda kuyarejelea mambo ambayo sijaweza kuyarejelea katika muda mrefu. Hili kuwakikisha kwamba nitakapo ulizwa swali pale kwenye mkutano nitaweza labda kujibu bila matatizo mengi ya kuweza labda ama kushindwa kujibu swali.

Naam, mimi napenda kukimbia sana sana pale asubuhi wakati ninapofanya mazoezi yangu nahahakisha kwamba nimefanya mazoezi ya kukimbia. Kwani kukimbia ina kunasaidia miguu yangu kupata labda nguvu na pia kichwa changu kikaweza labda kuamka vizuri na pia viungo vyangu vya mwili vikaweza kunufu.

Mimi kazi za dharura huzishughulikia kwa kuweza kuhakikisha kwamba nimeweza kujifikisha wakati unaofaa. Na nikaweza labda kusaidiwa na watu kadhaa wa kadha hivi. Kazi zangu za za dharura zisiwezi labda kupata hazina mwelekeo ama zikaweza kusimama kwa.

Mimi sanasana kumbukumbu ambayo labda siwezi nikaisahau ya utotoni ni pale ambapo tulikuwa tunacheza na rafiki zangu hivi tulikuwa tunapata kucheza sana adi kwa mvua tulikuwa tunacheza kwenye wakati wa jua tulikuwa tunacheza tulikuwa tunacheza adi labda wakati wa usiku ambao nilikuwa nasikia nikiwa mtu ambaye.

Mimi hupenda sana sana kutumia muda na familia yangu wakueza kuwapikia. Mimi nimpishi mzuri sana. Nanajua kwamba labda chakula kinaweza kikaleta watu pamoja kwa sana. Hivi mimi huwapikia chakula na wandalia chakula ambacho wanakipenda sana na tunaweza kufurahia pamoja tukila.

Mziki ambao mimi huweza kusikiza kwa mara mingi ni bongo hivi. Napata kwamba ule mziki ni mziki mzuri sana na naweza kuufurahia na elewa wasanii na pia wasanii wenyewe ni rafiki zangu hivi naona kwana kwamba pia nikiusikiza ule mziki naweza nikawasaidia kimaisha kakuweza labda kuwawezesha kufika.

Chakula ambacho mimi hukula mara mingi mchana ni chakula ambacho labda ni maziwa ambayo yameweza kuganda. Manake nasikia kwamba nikiyanywa maziwa ambayo yameweza kuchacha napata kwamba labda tumbo yangu haisumbui katika matatizo ya labda kufura, fura, ama nini.

Mimi hucheza na rafiki yangu ambaye labda tumeweza tukazoeana kwa muda mrefu hivi. Mimi hupenda kucheza nayeye sana sana maanake na najiskia kwamba. Na pia dada yangu mdogo huwa sisi tunacheza sana nayeye maanake ni mtu ambaye tumeweza kukua pamoja na pia tumekuwa pamoja kwa muda mrefu sana.

Mimi upenda kutembea sana sana labda kule ambapo kuna bustani na pia kuna hewa safi labda msitu msitu hivi ama kwenye bustani mimi napenda kutembea huko. Manake nikitoka pale najisikia kwamba nimeweza labda kupata hewa safi na kutuliza kutuliza.

Mimi napenda kuwa mahali ambapo watu wanaongea kuhusu maendeleo Mimi napenda kuwa mahali ambapo labda tunaweza tukakuzana ki Mawaitha tukakuzana ki ufikiriaji hivi mimi napenda sana sana kuwa mahali watu wanaongea kuhusu maendeleo.

Mimi huhakikisha kwamba sijaweza kupoteza muda. Mimi huhakikisha kwamba muda ambao tulikuwa tumetenga ili tukaweza kutimiza majukumu fulani. Tumeweza kutumia kwa namna hiyo. Hivi kuhakisha kwamba labda kazi imeweza kutekelezwa kwa njia na namna inayofaa. Ili kuhakikisha.

Mimi hutumia programu ambayo labda inaweza kunielekeza kimaisha, inaweza kunielekeza ambavyo nitaweza kutumia muda wangu, inaweza kunielekeza labda vile ambavyo nitapata nguvu maradufu na vile ambavyo nitaweza labda kukua na kimaendeleo katika mawazo na labda maisha yangu ya kili.

Mimi inatumia muda tukidoko labda pale mtandaoni manake kazi yangu inahitaji akilimingi na inahitaji kwamba niweze kutumia simu lakini si simu labda kwa njia ya kuingia mtandaoni hivi mimi utumia mtandao labda kwa masa mawili ama matatu ikienda sana.

Mimi kumbukumbu nzuri ambayo labda ninayo kutoka utotoni ni vile ambavyo niliweza kuyafurahia mambo madogo madogo. Sikuweza labda kupata ile fursa ya kuwa na mambo makubwa lakini haya madogo ambayo mimi niliweza kuyapata nilikuwa na yafurahia labda kwa roho moja.

Mimi sana sana kinywaji ambacho mimi upenda kunywa asubui ni maji. Safi ambayo ni baridi, manake labda mwili ni kama tu injini ya gari. Pale ambapo unapoiosha kwanza kwa maji. Safi hivi kukunywa ni kama tu kuosha. Unapata kwamba unaweza ukafaidika.

Mimi sana sana husoma tu habari mtandaoni maanake. Nikianza kusoma gazeti huenda nisimalize maanake mambo ni mengi. Lakini unaona pale kwamba habari mtandaoni huweza. Labda zikakuwa na picha na zikakuwa na video ambavyo. Ukiangalia pale havitaweza labda kukuchosha akili.

Mimi hupokea maoni labda nikiweza labda kuangazia sana sana kitu ambacho wanaweza labda wakakua wakijaribu kuwasiliana. Hivi mimi si mtu ambaye labda anaweza akakidhi maoni ya wengine na labda kuwadhalilisha nikawaonesha kwamba maoni yao hayafai ama pale hawajaweza kutumia akili kwa kiasi cha namna.

Mimi somo la sayansi ambalo mimi ulipenda sana sana ni labda kuchunguza mambo na ambavyo yalivyo hivi. Naona kwamba pia labda somo la sayansi ambayo pia mimi napenda ni labda kueza kujua labda mtu aliuawa na nini ama mnyama aliweza kukufa kwa jinsi gani.

Naam mimi hutoa michango sana sana maanake kutoa sadaka mimi kanisa sija sijaweza kuenda kwenye kanisa labda kwa muda mrefu lakini michango nimiweza kutoa hapa na pale atakama si kindogo mimi nimeweza kutoa michango.

Rangi ya mbao mimi inapenda sana ni rangi ya samawati pale. Na ni nayona katika chumba changu cha kulala. Mimi labda mashuka yangu ya kulalia ni rangi ya samawati. Manake ni rangi ya mbao mimi inapenda kuilalia. Na ni rangi ya mbao inapendeza ikipelekana katika nyumba yangu naona kwamba mzuri.

Mimi sana sana hufanya mazoezi asubuhi lakini naona kwamba nitaweza kuigeuza ratiba yangu Manake nikifanya mazoezi asubuhi nakuwa mtu ambaye amechoka sana Lakini naona kwamba naonelea kwamba nikiweza kuyafanya mazoezi yangu wakati wa jioni pale ninapomaliza mazoezi naoga nalala napata kuburudika.

Mimi nilikuwa napenda sana somo la hisabati maana yake. Lile somo ni somo ambalo. Sii lazima ukaweza labda kuandika mambo mengi. Hivi nili unashika tu formula ya kufanya hesabu na unaweza ukaifanya kwa uthabiti na kwa ufanisi.

Naam mimi napenda asali kwa sana manake ni tamu na pia inaweza labda ikatibu magonjwa tofauti tofauti kwenye mwili. Iwe mimi naipenda asali pale kuweza kuilamba na pia kueza kutengeneza labda kahawa yangu.

Mimi jinsi ambavyo mimi hushambulia mabadiliko kazini ni kuakikisha kwamba yale mabadiliko ni mabadiliko hasi wala siyo chanya. Ivi naakikisha kwamba ayo mabadiliko yataweza kuleta tija pale kazini na kuakikisha kwamba kila mtu labda ameweza kuona ile kazi kwa jinsi tofauti.

Kujiendeleza ni mchakato wa kujiboresha binafsi katika nyanja tofauti tofauti katika maisha pale unapata kwamba labda umeweza kupata maendeleo bila hata wewe kujua ama bila hata wewe kujua. Ni safari ya mda mrefu ambayo inahitaji malengo wazi juhudi za makusudi na kujiaminia.

Katika dunia ya leo inayobadilika kwa kasi. Kujiendeleza si hiari tena bali ni hitaji la msingi ilikuishi maisha yenye maana na mafanikio. Hatua ya kwanza kujiendeleza ni kueka malengo yanayo eleweka na kupimika malengo kutoa mwelekezo sahi.

Mfano badala ya kusema, nataka kufanikiwa ni bora kusema, nataka kuongeza ujuzi wangu wakitaaluma kwa kusoma kozi moja bila kila baada ya miezi mitatu. Malengo yanayopelekewa kwa uhalisia, humsaidia mtu kupima, maendeleo na kujua anapoelekea sana sana katika tija.

Elemu endelevu na kujifunza kila wakati. Elemu heikomei darasani. Kujifunza na mchakato endelevu unaoujimuisha kusoma vitabu, kuhudhuria semina, kutazama maudhui yenye maarifa na kujifunza kupitia uzoevu wakimaisha. Mtu anayejituma kujifunza huongeza uwezo wake ya kufikiria, kutafuta matatizo.

Naam, nidhamu na usimamizi wa muda. Nidhamu binafsi ni nguzo muhimu wa kujiendeleza. Unahusisha uwezo wa kudhibiti tamaa kuzingatia ratiba na kutimiza majukumu kwa wakati. Usimamizi mzuri wa muda humuwezesha mtu kugawanya, kazi kulingana na vipa ombele kuepuka uzembe na kuongeza tija. Mfano?

Kupanga ratiba ya kila siku uzaidia kwa kihisha muda utumikivibaya. Afia ya mwili na akili. Kujiendeleza kukamilika bila kuzingatia afya. Afya njema huongeza nguvu. Umakini na ustahimilivu. Mazoezi ya mwili lishebora na usingizi wa kutosha ni msingi wa afya ya mwili. Vile vile afia ya akili ni muhimu.

Ni muhimu na kufuata ushauri unapohitajika kusaidia mtu kujidumisha utumilivu na kujiamini. Mausiano bora yana maadili. Mausiano muzuri ujengwa na heshima, mawasiliano ya wazi na uaminifu. Kujiendeleza kunahitaji mtu kujifunza kusikiliza, kushirikiana na kuheshimu tofauti za wengine. Maadili mema kama uaminifu.

Maadili mema kama uaminifu abidii na uwajibikaji huiongeza yeshima na kuaminika katika jamii. Jambo linalofungua milango ya fursa na ushirikiano. Nidhamu ya kifedha ni usimamizi mzuri wa kifedha ni sehemu nzuri ya kujiendeleza. Hii ina husisha kupanga bajeti, kuokoa, kuweka na kwa busara.

Kuweka kwa busara na kuepuka madeni yasiyo ya lazima. Mtu anayejua kuthamini fedha ujenga usalama wa kifedha na uhuru wa kufanya maamuzi yanapo yanayoboresha maisha yake ya sasa na ya baadae. Kujitathmini na kubadilika. Mwisho kujiendeleza kuna hitaji kujiamini mara kwa mara. Kujua nguvu na udhaifu wako.

Akujua nguvu na udhaifu wako ni labda ni kufanya maboresho yanayo lenga matokeo. Dunia hubadilika, hivyo ni muhimu kuwa tayari kujifunza upya kubadilika na kuboresha mikakati ili kuendelea na mazingira mapya. Hitimisho kwa ujumla kujiendeleza katika kimaisha ni jukumu la mtu binafsi.

Ni jukumu la mtu binafsi linalohitaji dhamira uvumilivu na nidhamu Kupitia kueka malengo, kujifunza endelevu, kudumisha afya, kusimamisha muda kwa fedha pamoja na kujenga mahusiano bora, mtu anayeweza kufikia maendeleo ya kweli anaweza kujiendeleza si tukio la moja kwa moja.

Mawasiliano ni eneo ambalo limepata mageuzi makubwa kupitia teknolojia ya kisasa. Zamani watu walitegemea sana sana labda kuwa na mawasiliano ambayo hayakuwa ya kisasa. Hivi labda wakati unapoendelea kubadilika ndipo hapa ambapo sisi tunafaa pia tuweze kubadilika.

Teknolojia ya kisasa ni moja wapo ya maendeleo makubwa yanayo badilisha maisha ya binadamu katika karne ya ishirini na moja. Teknolojia inahusisha matumizi ya maharifa ya kisayansi, vifaa na, mifumo ili kurahisisha kazi, kuboresha mawasiliano kuongeza uzalishaji na kuinua viwango vya maisha.

Katika dunia ya leo, karibu kila nyanja ya maisha imewadhiriwa na teknolojia. Kwanzia elimu, afya biashara usalama hadi burudani. Mawasiliano ni enele ambayo labda limepata magehuzi makubwa kupitia teknolojia kisasa. Zamani watu walitegemea barua zilizo wandiko kwa mukono ambazo zilichukua muda mrefu kufika.

Leo hii kupitia simu za mkononi interneti barua pepe na mitandao ya kijamii watu wanaweza wakawasiliana kwa haraka popote walipo duniani. Teknolojia kama WhatsApp, Zoom na barua pepe ina rahisisha mawasiliano wa kifamilia, kielimu na kibiashara. Na hivyo kuifanya dunia ionekane kama kijijiki.

Wanafunzi sasa wanaweza kusoma kupitia kozi za mtandaoni, maktaba za kidigitali na video za kielimu bila kuhitaji kuwepo darasani kimwili. Teknolojia pia imewezesha elimu kufikia watu wengi zaidi hata katika maeneo ya mbali. Katika sekta ya afya, teknolojia kisasa imeokoa maisha mengi.

Teknolojia ya kisasa imeweza kuokoa maisha mengi vifaa vya kisasa vya uchunguzi kama machine za CT Scan MRI na ultrasound zimeweza zimewezesha madaktari kugundua magonjwa kwa usahihi na kwa wakati Pia matumizi ya mifumo ya kidigitali katika kuhifadhi kumbukumbu za wagonjwa.

Na pia teknolojia ya tiba kwa njia ya mtandao telemedicine inawezesha wagonjwa kupata ushauri wa kitalamu bila kusarifu umbali mrefu. Teknolojia imeleta mapinduzi makubwa katika biashara na uchumi. Biashara za mtandaoni ambazo ni e-commerce zimewezesha watu kununuwa na kuuza bidhaa bila kukutana ana kwa ana.

Njia za malipo za kidigitali kama vile MPESA, banki za mtandaoni na kadi za kielektroniki zimeraisisha miamala ya kifedha. Teknolojia pia imechangia uanzishaji wa ajira mpya. Hasa katika sekta za teknolojia ya habari, ubunifu wa kidigitali na ujarisilimali. Teknolojia ya kisasa imeimarisha usalama katika jamii matumizi ya kamera, za ulinzi, mfumo mkubwa.

Serikali na mashirika hutumia teknolojia kufuatilia shughuli, kuhifadhi kumbukumbu na kutoa huduma kwa ufanisi zaidi. Pamoja na faida ya zake nyingi teknolojia ya kisasa inachangamoto kadhaa baadhi ya watu wamekuwa tegemezi kupita kiasi kwa teknolojia. Hali inayosu sababisha uvivu na kupungufua.

Maeneo kama akili bandia ambayo ni artificial intelligence, roboti na mtandao wa vitu, internet of things, yaendelea kubadilisha namna tunavyoishi na kufanya kazi. Ili kufaini, kufaini, kunufaika kikamulifu na teknolojia ya kisasa jamii inapaswa kuitumia kwa busara, kuweka sheria na maadili na kuakikisha kwamba elimu ya teknolojia inapatikana.

Kwa jumla, teknolojia ya kisasa ni chombo muhimu cha maendeleo ya binadamu. Imeleta urahisi, ufanisi na fursa nyingi katika maisha ya kila siku. Hata hivyo matumizi yake yanahitaji busara na uwajibikaji ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza. Teknolojia itabaki kuwa gumzo muhimu ya maendeleo. Na mstakabali wa dunia unategemea namna binadamu atakavyo tumia kwa hekima na uangali.

Teknolojia ya kisasa imeleta mageuzi makubwa katika maisha ya binadamu na kuraisisha kazi, kuboresha mawasiliano na kuongeza upatikanaji wa uduma mbali mbali. Hata hivyo pamoja na kuleta hayo maindeleo yote, hata teknolojia ya kisasa imeweza kukumbwa na labda machangamoto tofauti tofauti.

Changamoto hizi ambazo hukumba teknolojia yaki sasa. Indapo hazita shugulikiwa ipasavyo zinaweza kudhovisha maendeleo na kuathiri ustawi wakijamii na kiuchumi. Moja ya changamoto kubwa ya zaki teknolojia ni utegemezi mkubwa unayo kithiri. Watu wengi leo hawawezi kutekeleza shuguliza kila siku.

Watu wengi kufikia sasa huenda wasiweze kutekeleza majukumu yao ya kila siku bila simu. Watu simu za mikono ni kompyuta na intaneti. Hali hii imepunguza uwezo wa kufikiria kwa kina ubunifu wa asili na ujuzi wa vitendo. Vijana hasa wamekua wakitegemea teknolojia katika masomo mawasiliano.

Teknolojia hususan mitandao ya kijamii imesababisha kupungua kwa mpangilio ana kwa ana. Ingawa watu huwasiliana sana mtandaoni mahusiano mengi yamekuwa ya juu juu na yasio na ukaribu wa kweli. Familia nyingi hukaa pamoja lakini kila mmoja akiwa amezama kwenye kifaa.

Hali hii imeweza kuiadhiri familia mnyingi sana katika mshikamano wakifamilia na wezo wawatu kushirikia na ana kwa ana. Matumizi ya munda mrefu wa vifadhi ya teknolojia ya meleta matatizo ya kiafia. Kukaa muda mrefu mbele ya skrini kusababisha matatizo ya macho maumivu ya mgongo.

Matumizi ya muda murefu huleta ulinganishaji wa maisha kupitia mtandao yamefanya wa wavulana wengi na wasichana wakakosa kuridhika na maisha yao ya halisi. Unapata kwamba mtu ameweza labda pale kuingia kwenye mitandao ya kijamii na akaweza kupata kwamba watu wenye umri mmoja na wake wanafanya mambo makubu.

Changamoto nyi ingine ambayo inakumba labda teknolojia ya kisasa ni usalama wa taarifa binafsi kudiri teknolojia inavyoendele kadri teknolojia inavyoendelea ndivyo hatari za uhalifu wa mtandaoni zinavyoongezeka wifi ina data utapeli wa kifedha na ujaji wa faraga na matatizo.

Matumizi ya muda mrefu ya vifaa vya kiteknolojia yameleta matatizo ya kiafya. Kukaa muda mrefu mbele ya screen husababisha matatizo ya macho. Na pia changamoto nyingine kubwa ni usalamu wa taarifa binafsi. Kadri teknolojia inavyoendelea ndio hatari ya kuthulumiwa inavyojitokeza. Faraga na matatizo yanaowakumba ya watu wa tasi.

Watu wengine hawana uwelewa wakutosha kuhusu kulinda taarifa zao. Jambo linalo waweka katika hatari ya kudhulumiwa. Pengo laki digitali. Si kila mtu anafurusa sawa ya kufikia teknolojia. Kuna pengo kubwa kati kati ya watu wa mjini na vijijini. Ivi unapata matajiri na maskini.

Kuna utofauti mkubwa kuhusu labda ufikishaji wa kiteknoloji ya kisasa, kati ya matajiri na masikini na kati ya mataifa yaliyo endelea na mataifa ambayo ya naendelea ku labda kuendelea. Pengo hili la kidigitali limesababisha kukosekana kwa usawa katika elimu, ajira na huduma za msingi.

Teknolojia imeleta ufanisi katika uzali shaji, lakini pia imesababisha kupotea kwa baadhi ya ajira. Mashine na mifumo ya kiyo tomatiki imechukua na fasi ya kazi zilizo kuwa zikifanywa na binadamu. Ingawa teknolojia huunda ajira mpya si wote watu wana ujuzi unaohitajika kuzifikia. Hali hii husababisha ukosefu wa ajira na kuongezeka kwa mapa.

Teknolojia pia utumika vibaya katika kusambaza habari za uongo chuki na maadili potofu mitandao ya kijamii imekua chombo cha kueneza propaganda udanganyifu na lugha za chuki Aidha vijana wameathiriwa na maudhui yasiyo faa kama vile vurugu na mienendo yasiyo badilika yasiyo kubalika kijamii.

Ili kukabiliana na changamoto hizi ni muhimu kuimarisha elimu ya matumizi bora ya teknolojia. Jamii inapaswa kuelimisha kuhusu matumizi salama za interneti, kusimamizi wa muda wa skrini na madili ya kidigitali. Serikali pia zinapaswa kueka sera na sheria madhubuti za kulinda taarifa binafsi na kuthibiti.

Vilavile wazazi na walimu wana majukumu sanasana ya kuwaongoza vijana kutumia teknolojia kwa njia chanya. Kwa ujumla teknolojia ya kisasa ni upanga wenye makali mawili. Hivi yenye makali kuwili. Inaweza kuleta maendeleo makubwa au kuleta changamoto nzito endapo itatumika vibaya. Ni wajibu wa kila mtu kuwaki.

Pia nikiangalia labda teknolojia ya kisasa kwa jicho lingine naona kwamba ni wajibu wa kila mmoja wetu kuitumia teknolojia kwa busara, uwajibikaji na maadili mema. Kupitia ushirikiano na watu binafsi, jamii na serikali changamoto za teknolojia zinaweza kudhibitiwa ili kuhakikisha kwamba inapo kuwa chombo ni chombo cha maendeleo na uendelevu wa kizazi cha kisasa na kini.

Kenya ni taifa lenye utajiri mkubwa wa kitamaduni kutokana na uwepo wa jamii nyingi zenye mila, desturi na imani tofauti. Sherehe ni sehemu muhimu ya Kenya. Bali, utaona kwamba labda pale Kenya kuna sherehe nyingi. Ambazo sisi huweza kusherehekea katika muda tofauti tofauti wa kuweza kuwa katika nchi.

Sherehe za kitaifa ni zile zinazo adhimisha na wakenya wote bila kujali kabila au udini. Mojawapo ya sherehe muhimu ni siku ya madaraka. Inayo adhimishwa kila tarehe moja juni. Siku hii huadhimisha kujitawala kwa Kenya mwaka 1963 vijana na viongozi wakimataifa hutowa hutuba.

Viongozi wa kitaifa hutoa hotuba na shughli mbalimbali kama Gwaride na burudani ili na huandaliwa kuonyesha umoja wa kimataifa. Sherehe nyingine ya kitaifa ni siku ya mashujaa huathimishwa wa tarehe 20 Oktober. Siku hii hutambuwa na kujieshimu mashujaa waliochangia katika kupigana uhuru na maendeleo ya inchi. Haidha siku ya jamuhuri huwadhimishwa tarehe kumi na mbi.

Akila jamii nchini Kenya inashereza akiza kitema duni, zinazo husiana na hatua mbalimbali za maisha. Kwa mfano, katika jamii ya wakikuyu sherehe za tohara zilikuwa muhimu kwao ishara ya kuingia utu uzima. Sherehe hizi hufanyika kwa utaratibu maalumu, nyimbo na ngoma za asili. Kwa jamii ya masaai.

Kwenye jamii ya maasai sherehe za uonoto ni, muhimu sana. Sherehe hizi huashiria kubadilika kwa moran kwa wazee wa changa. Uonoto huambatana na nyimbo, ngoma, mavazi ya kitamaduni na kuchinjwa kwa mifugo. Sherehe hizi huimarisha mshikamano na heshima kwa mila za jamii. Jamii za waluhya pia huadhimisha sherehe za kitamaduni kama vile tohara, ndoa na m.